Je, umewahi kujiuliza kwa nini sanaa ni kama kioo kinachoonyesha hisia na mawazo ya ndani ya binadamu? Mimi napenda sanaa ya mchoro na uchoraji. Kwa sababu rangi na mistari huonyesha hisia ambazo maneno mara nyingi hushindwa kueleza. Pia napenda sanaa ya muziki kwa sababu sauti na midundo huniletea utulivu na faraja ya kiroho zaidi ya hayo. Sanaa ya uandishi hunivutia kwa sababu maneno yana nguvu ya kubadilisha fikra na na kuhamasisha jamii kwa hivyo. Sanaa kwangu ni daraja la ubunifu na mshikamano ili kuleta nafasi ya kutafakari na kufurahia na kushirikiana na wengine.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini tukio muhimu maishani ni kama alama ya safari inayobadilisha mtazamo na kutupa nguvu mpya? Kwangu tukio muhimu lilikuwa kukamilisha kozi yangu ya Virtual Assistant. Ilikuwa hatua ya kujifunia kwa sababu ilinifundisha nidhamu, uvumilivu na ujuzi wa kiutendaji. Kupitia kozi hiyo nilijifunza jinsi ya kushughulikia na wateja, kupanga ratiba na kuandika barua pepe kwa ufanisi zaidi ya hayo. Iliniimarisha kimaisha kwa kunipa matumaini ya mustakabali bora katika taalamu yangu ya ICT. Tukio hili lilikuwa kama mlango mpya uliofunguka ukionyesha kwamba ndoto zinaweza kutimia kwa bidi na kujitolea.

Je, umewai kujiuliza kwanini kula samaki ni kama kuchukua kipande cha bahali, kina chokuletea hafya na kufuraha mezani? Ndiyo. Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenya hafya, kina proteini nyingi na mafuta mazuri yanaosaidia mwili. Latha yake safi uniletea furaha hasa inapopikwa kwa jia ya kitamanduni kama kuchoma au kupika kwa mchuzi wanazi. Samaki pia unikumbusha mshikamano wa familia kwani mara nyingi uliwa pamoja kwenye meza ya nyumbani. Kwa hivyo kula samaki kwangu sio tu chakula bali ni alama ya afya utamanduni na mshikamano wa kijamii.

Je, umewahi kujiuliza kwanini maoni kutoka kwa wengine ni kama kio kinachoonyesha sura ya juhudi zako na kukupa nafasi ya kukua zaidi. Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na utulivu kwa sababu na amini kila maoni ni nafasi ya kujifunza na kuboresha. Wakati mtu anaponipa maoni huwa ni motisha na udhibitisho kwamba juhudi zangu zinaonekana na zinathaminiwa. Lakini, hata maoni ya kukosua huwa na thamani kubwa kwa sababu hunisaidia kuona mapunguvu yangu na kunipa mwongozo wa kuboresha kazi au tabia yangu. Napenda kusikiliza kwa makini bila kujibu kwa haraka. Ili niweze kuelewa niya na ujumbe wa anayenipa maoni. Baada ya hapo, huchukua muda wa kutafakari na kuamua ni hatuwa gani za kuchukua ili maoni hayo yageuke kuwa daraja la maendeleo. Kwa hivyo kupokea maoni kwangu sio tu kusikia maneno ya wengine bali ni safari ya kujenga nidhamu, unyenyekevu na ukuaji wa kibinafsi.

Je, umewai kujuliza kwa nini filamu ni kama dirisha linalotufungulia ulimwengu mpya wa hisia, ndoto na tafakari ya maisha? Mimi napenda filamu zinazochanganya mafunzo na burudani kwa sababu huniletea nafasi ya kujifunza na wakati huo huo kunifuraisha. Filamu za tamthilia za kijamii hunivutia sana. Kwani mara nyingi huonyesha changamoto na maisha ya kila siku na kunisaidia kutafakari kuhusu mshikamano wa familia, urafiki na jamii. Pia napenda filamu za ubunifu na fantasia kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa ndoto na kunihamasisha kufikiria kwa jia mpia. Filamu za vichekesho huniletea furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Huku filamu za kihistoria na kitamaduni zikinifurahisha kuhusu urithi na safari za vizazi vilivyopita.

Jee, umewai kujiuliza kwanini kusaidia jamii ni kama kupanda mbegu ndogo ya wema inayokua na kuzaa matunda ya mshikamano na matumaini? Mimi nasaidia jamii yangu kwa njia ndogondogo lakini zenye maana. Kwanza napenda kushiriki maarifa na ujuzi nilio nao. Kwa mfano kusaidia watu kuelewa teknolojia au mbinu za kazi ambazo zinaweza kurahisisha maisha yao. Pili ni najitaihidi kuwa na tabia ya heshima na mshikamano kwa sababu maneno ya upole na vitendo vya huruma hujenga amani na mshirikiano wa kijamii. Pia napenda kushiriki katika shugli za mazigira kama kupunguza matumizi ya plastiki na kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu.

Umewai kujiuliza kwa nini mavazi ni kama lugha ya kimya inayosimuria andithi ya utu na isia zetu mbila maneno. Mimi napenda kuvaa nguo ambazo zinaonyesha uraisi, eshima na utulivu. Nguo za kawainda kama mashati safi, suruali au sketi raisi, uniletea faraja na uuru wa kutembea mbila vizuizi. Pia napeta nguo zenye rangi angavu au za kati kama bluu, kijani au nyeupe kwa sababu uniletea utulivu na kunifanya nijisikie safi na mwenye matumaini. Wakati wa hafla maalum, napenda kuvaa nguo za kitamanduni au rasmi kwa sababu unikumbusha urithi na mshikamano wa kijamii na unifanya nijisikie sehemu ya jamii yangu.